Ndiyo, ninapenda kukimbia kwa sababu ni ishara ya nguvu, nidhamu na kasi. Na pia inawakilisha kujivuka mipaka. Na pia inafundisha subira ya maz na mazoezi ya kila siku. Kukimbia pia ina inaboresha afya na pia inakua kama na pia inakuwezesha kuwa ku kukuwa na afya njema, afya bora.

Ninapenda kucheza michezo tofauti kama vile soka kwa sababu katika soka inatuwezesha kuwa na ushirikiano wa timu na mbinu na pia na marafiki ambao unacheza nao mnaweza kuwa na ushirikiano ninaipenda kucheza pia mpira wa kikapu sababu ni ya kasi na alama za haraka na ubunifu. Ninaipenda pia badminton sababu ni mchezo mwepesi na umakini mkubwa. Ninaipenda pia kucheza chess kwa sababu ni mchezo wa akili mkakati na subira katika michezo haya yote, ninajifundisha jambo ambalo lina nisaidia kimaisha kila siku.

Nikiwa na furaha kuwa nyumbani, napenda kufanya mambo kama kufikiri, na kupanga mawazo kwa utulivu pia, napenda kusoma au kujifunza kitu kipya. Pia, husikiliza muziki wa kutuliza pia, napenda kuandika au kubuni mawazo mapya. Pia kupumzika bila presha ya ratiba. Nyumbani huwa mahalipa kujijenga upya, kupata amani ya akili na kuwa huru kufikiri.

Tunda langu la kupendeza zaidi ni embe, naipenda embe kwa sababu ni tamu na lenye ladha nzuri. Pia lina virutubisho vingi kama vitamin A na vitamin C. Pia naipenda embe sababu linaweza kuliwa mbichi au kutumika kutengeneza juisi. Lakini pia ninapenda ndizi, nanasi na tikiti maji.

Kitabu ninachokipenda zaidi ningesema alchemist cha paulo ninakipenda kwa sababu kina ujumbe wa kufuata ndoto zako bila kukata tamaa. Ninakipenda pia kwa sababu kinaonyesha safari ya maisha na kujijua wewe ni nani. Ninakipenda sababu pia kinachochea fikra na matumaini. Pia lugha yake ni rahisi, lakini yenye maana nzito. Kitabu hiki kinanikumbusha kuwa, kila mtu ana kusudi lake. Changamoto ni sehemu ya safari, ukijiamini fursa, hujitokeza.